Niambie kuhusu mnyama wako wa kufuga au unayetaka kumfuga. Aina ya ni aina gani ya mnyama, mnyama ninayetaka kufuga ni kuku anaonekana vipi, ni ndege tabia zake za mwenendo wake ni vipi? Kugwara chini anapenda kugwaragwara chini. Je, anafanya kitu chochote cha kuchekesha? Ndiyo anagwara chini. Kwa nini unapenda wanyama pori wakufugwa? Sio mnyama pori, ni wa nyumbani.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi unaweza kueleza ni jinsi gani mlivyokutana tulikutana shuleni labda ni shuleni ndio ni shuleni je unakumbuka mambo mnayofanya pamoja ndio kukaa na kufraia pamoja ni nini kinachofanya uwe rafiki wa kweli uaminifu ungependa kusema nini kuhusu rafiki yako yeye ni rafiki mzuri mwaminifu pia.

Niambie kuhusu kazi au somo yako. Unaweza kushiriki ni kazi gani au somo gani unafanya kazi ninayofanya ni kazi ya udaktari. Labda unaweza kueleza jinsi ulivyo chagua njia hii, ndiyo. Nilipenda sana nikiwa mdogo. Jee, unakumbuka kitu unachokipenda zaidi kuhusu hii, ndiyo kuwasaidia watu. Ni changamoto gani mnapata wakati ambapo hauna wakati na watu ni wengi. Ungependa kubadilisha kitu gani katika kazi au masomo yako hakuna.

Unaweza kushiriki ni michezo gani unayopenda kutazama? Mchezo wa mpira wa miguu. Labda unaweza kueleza ni kwa nini unaipenda mchezo hiyo? Ni ya kuburudisha na kupendeza. Je, unakumbuka mchezo wa kushangaza ulioutazama? Ndiyo mchezo wa kikapu. Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama michezo uwanjani? Unahisi nini wakati unayatazama michezo? Nahisi nimefurahia sana.

Je nini kubwa eleza chumba chako cha kulala je ni kubwa au ndogo ni kubwa ni kikubwa kuta zina rangi gani kutaz zina rangi ya samawati. Kitanda chako na jinsi kinavyoridhisha, ndiyo kitanda changu kinaridhisha. Unaweza kuona nini kutoka dirishani, unaweza kuona nje, unaweza kuona ndege pia asubuhi. Ni kitu gani unachokipenda zaidi chumbani, napenda vitu vyote.

Unafanya nini asubuhi ukiamka? Uliamka saa ngapi? Saa kumi na mbili asubuhi. Ni kitu gani cha kwanza ulichofanya baada kuamka kuomba. Uli kula nini kwa chakula cha asubuhi chai kwa mkate. Uli endaje kazini au kuanza siku yako. Nilianza na zoezi. Ulihisije asubuhi mwenye furaha sana.

Niyambia adithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Unaweza kueleza mahali ulipo zaliwa au ukakuwa ndiyo Nairobi labda unaweza kushiriki vitu vya kutia huko vitu vya kuvutia huko ndiyo mazingira. Jee unakumbuka mambo mazuri ya ututoni ndiyo nikiwa na marafiki zangu. Ninini kinachofanya mji wako kuwa maalumu ni maji. Na viakula unahitaji kurudi pale wakati gani wakati wote.

Niyambia kuhusu shuguli zako za siku ya mvua. Unaweza kushiriki nini hufanya wakati wa mvua kuu kukaa ndani ya nyumba. Labda unaweza kueleza kama unapenda mvua au laa, napenda mvua. Jee, unakumbuka siku ya mvua uliofuraia zaidi ndiyo siku ya kuzaliwa kwangu. Ungependa kueleza ni jinsi mvua inavyo badilisha mpango wako. Ndiyo juu kwa sababu sipendi kunyeshewa sasa sitatoka inje. Unahisi nini wakati unasikia sauti ya mvuwa mwenye furaha.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni unaweza kushiriki ni nini hufanya mchana ukiisha kukaa na familia labda unaweza kueleza ni saa gani huanza kupumzika saa moja ya wa jioni jee una sherehe za jioni unapenda kuzifanya la hasha labda na familia ungependa kueleza ni jinsi unavyojiandaa kulala. Ndiyo nile alafu nifanye ombi. Unahisi furaha gani wakati wa jioni nahisi furaha kubwa sana.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa besiboli naweza kushiriki wakati mkuu wa besiboli ulio uona ndiyo. Labdi unaweza kueleza ni timu gani zilikuwa zikicheza sikumbuki. Je unakumbuka ni nini kilichotokea ch ajabu ushindi. Ungependa kueleza ni jinsi ulivyo hisi wakati huo mwenye furaha. Unahisi nini unapofikiri kuhusu wakati huo na hisi furaha sana.

Unaweza kueleza ni nini unayokunywa, kahawa au chai, labda unakahawa au chai zote, labda unandaa vipi na ni wakati gani, wakati wa asubui, je unakumbuka ni nini unaviongeza, ndani yake sukari, ni wakati ni mahali gani unayopenda kuhunywa, nje nikiona ndege, unahisi jinsi gani bila kunywa, kinywaji chako cha kawaida, nahisi sinafuraha.

Niambie kuhusu chakula ukipendacho zaidi. Unaweza kushiriki chakula gani na ni wapi unapenda kukila napenda kula ugali nyumbani na familia labda unaweza kueleza jinsi kinavyo ladha ndiyo kinanukia vyema na ni chakula ugali na nyama. Jee unakumbuka mara kwanza ulipo kila ni kitambo sana nikiwa mdogo. Ni nani aliyefanya kuhusu chakula hiki aliye kueleza kuhusu chakula hiki wazazi wangu. Mara ya mwisho ulikila ni lini wiki liopita.

Unapenda kufanya nini na familia yako napenda kukaa nao na kushiriki katika michezo ya furaha pamoja. Hizi ni baathi ya vitu ufanya mimi. Mimi upenda kufanya nikiwa na familia yangu pia kupika vyakula ili tuweze kula kwa pamoja ili tuweze kupata kuzungumza na kujua vile kila mtu amekua wiki mzima.

Zana gani za dijiti unatumia kila siku. Zana za dijiti nazotumia kila siku ni simu yangu ya mkononi. Hii ni mojawapo ya vitu ambavyo hunisaidia kwa maisha yangu ya kila siku na pia hunisaidia kufanya kazi yangu iwe rahisi izi ni dhana za digijiti nazotumia.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya ututoni. Unaweza kushiriki kumbukumbu nzuri ya ututoni wakati ulipokuwa mtoto? Ndiyo. Labda ni mchezo safari au sherehe. Mchezo safari na sherehe zote. Je, unakumbuka ni nini? Ni nani alikuwa pamoja nawe? Ndiyo. Familia na marafiki. Ni nini kilicho kufanya? Kumbukumbu hii kuwa maalum kwa sababu ya wapendwa wangu. Unahisi vipi ukikumbuka mambo hayo mwenye furaha.

Niambie kuhusu kinywaji unacho kipenda zaidi. Unaweza kushiriki ni kinywaji gani na ni kwanini soda. Labda ni chai kahawa au juisi. Ndiyo zote. Je unakumbuka ni wakati gani unakinywa wakati wote asubuhi mchana na jioni. Ni nani alie kueleza kuhusu kinywaji hiki. Hakuna. Unahisi vipi bada ya kunywa. Mwenye furaha.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubui unaweza kueleza ni kwa nini unachofanya mara ukiamuka kuomba labda ni kiamshakinywa au breakfast ndiyo kiamshakinywa je unakumbuka ni saa ngapi hupenda kuamuka ndiyo saa kumi na moja asubui ni mambo gani yanahitaji kufanywa kabla ya kuondoka kuoga na kuomba unahisi vipi kuhusu asubui zako mwenye furaha.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Unaweza kushiriki ni chumba gani chumba cha kulala labda ni sebule chumbani au jikoni jikoni. Je unakumbuka ni nini kinachofanya nyumba cha kupendeza rangi yake. Ni shughuli gani unazofanya pale kulala unahisi vipi ukiwa ndani ya chumba hicho mwenye furaha.

Niambia kuhusu majira yako unayopenda. Majira ninayopenda ni masika. Je, unakumbuka. Kitu gani kilichoweza kufanya upende majira hayo ndio. Kwa sababu ni mazuri. Ni shughuli gani unazopenda kufanya majira hiyo shughuli zangu. Unahisi vipi kuhusu hali ya hewa wakati huo. Nahisi mwenye furaha na hewa ya utulivu.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi yako unayoipenda zaidi nyekundu. Inakukumbusha nini inanikumbusha mambo mengi. Kitu chochote unachomiliki cha nyekundu hiyo, vitu vyangu ni vingi nguo. Unakufanyaje uhisi mwenye furaha ni wapi unaona rangi hii mara nyingi zaidi kila mahali.

Bora ya mpira wa kirugby au kimarekani. Unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira kirugbi unayoipenda timu ya Kenya. Labda unaweza kueleza ni kwa nini unaipenda timu hiyo ni timu nzuri inayofanya vyema. Je unakumbuka mchezo mkuu wa timu hii la ningependa kueleza ni mchezaji gani unampenda zaidi, Victor, unahisi nini wakati timu yako inapocheza, nahisi mwenye furaha.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Unaweza kushiriki ni kitabu gani na ni kwa nini unakipenda kitabu cha hadithi. J. Unakumbuka mhusika unayependa zaidi katika kitabu hiki. Ndiyo. Kamau. Ni nani aliye kushauri kuhusu kitabu hiki. Walimu. Ungependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu. Ndiyo.

Unatumia programu zipi mara nyingi. Programu ninazotumia mara nyingi ni programu za kidijitali. Hizi ni programu ambazo unisaidia kufanya kazi zangu za kila siku. Na pia ni programu hambazo hunisaidia kuweza kuwa karibu na familia na kuweza kuzungumza nao. Hizi ni programu ambazo unisaidia sana.

Unahimiza aje ushirikiano katika timu, lazima kuweze kuwa na mazungumzo na watu waweze kuelewana katika simu, pia lazima waweze kuheshimiana na lazima pia kuweze kuwa na kushikana mkono, hivi ndivyo unavyohimiza ushirikiano katika timu pia na lazima uweze kusikiliza kila moja.

Niambie kuhusu shughuli zako za wikendi. Unaweza kushiriki nini unafanya jumamosi au jumapili kanisani na kutulia nyumbani. Labda unakwenda mahali fulani au kunywa kahawa laa mimi huenda kanisa. Je unakumbuka mambo ya kawaida unayoiifanya ndiyo kwenda kanisani. Ni nini unajisikia pamoja na wikendi marafiki. Unaitaji kupumzika au kufanya mambo mengi kupumzika.

Niambia kuhusu njia unayotumia kupumzika. Mimi hupenda kupumzika nikiwa na familia yangu. Tunapo kula chakula kizuri na kukaa nao na kuweza kupata kuzungumza ili kuweza kujua walivyo. Pia njia zingine ni kufanya mazoezi na kula na kupika vyakula vitamu vilizo na lath.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi filamu ninayoipenda zaidi ni zile filamu ambazo zinaweza kukuelimisha filamu ambayo haina elimi iyo ni filamu ambayo hiwa sipendelei lakini filamu ile ambayo ambayo unasoma kitu mimi hupenda filamu kama hizo sana.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto, likizo yangu ya ndoto ilikuwa mzuri sana, maana niliweza kupanda ndege nikaelekea mji wa Amerika, nikaweza kupata kuenjoy na familia na kula vyakula vizuri vitamu sana, hiyo ndiyo likizo iliyonipendeza ya ndoto.

Niambie kuhusu mfanyibiashara bora zaidi, mfanyibiashara bora zaidi ni ule anaye jituma, pia ni ule anayewaheshimu wafanyikazi wake na wateja wake wote, pia ni ule ambaye anazingatia usafi pia na anawalipa wafanyikazi mshahara kwa mda.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri? Nimesafiri mahali pengi. Mara zingine nimesafiri katika mahoteli, nimesafiri katika nchi zingine, katika bahari, ili kuweza kupata kustarehe na familia. Hizo ndizo baadhi ya mahali nimesafiri pazuri.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa migu. Timu ninahoipenda ya mpira wa miguu ni chelsea. Timu hii ni nzuri sana. Wachezaji wake hutia bidii wakati wanapocheza uwanjani. Timu hii naipenda kwa sababu wachezaji wote wana heshima na pia wanasikizana wenyewe kwa wenyewe ni timu iliyo na kipawa sana.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku huanza asubuhi. Napenda kufanya mazoezi ya aina zote. Mazoezi napenda wakati ambapo nimeenda gym pia. Naeza kuinua chuma ili niweza kueka mwili wangu kuwa na afya. Hayo ni baadhi ya mazoezi mimi hufanya kila siku.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa teknolojia. Mwanzo katika dunia ya hivi sasa, teknolojia ni moja wapo ya vitu ambavyo vinatumika zaidi na watu wengi. Ukiwa na ujuzi wa teknolojia, unaweza kujisaidia na kusaidia watu sana.

Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako, simu yangu naitumia kwa mazungumzo, pia naitumia kazini ama naitumia kueka rekodi zangu za shuleni. Hivo ndivyo mimi hutumia simu yangu, simu yangu ni kitu cha maana sana kwa kuwa, hivo ndivyo ninavyozungumza na wale ambao niwapendao na pia kuweka vitu vyangu.

Niambie kuhusu mahali unapoishi mahali ninapoishi ni mahali pazuri sana nina majirani ambao wana amani pia ni majirani ambao hawapendi kujibizana pia mazingira yenyewe ni mazingira safi sana mahali ninapoishi kuna utulivu na pia ni mahali pa upendo.

Niambie kuhusu mchezo wako unaopenda katika olimpiki. Mchezo ninaopenda katika olimpiki ni mchezo wa kukimbia. Napenda mchezo wa kukimbia kwa kuwa timu yangu inashiriki nchi yangu inashiriki katika michezo ile. Na napenda kuona wakati ambapo nchi yangu inashiriki na kuweza kupata kutangulia na kueza kuchukua dhahabu nyumbani.

Niambie kuhusu mziki unayoipenda mziki ninaopenda ni mziki ambao unaelimisha hizi ni baadhi ya mziki ninaopenda sana mziki ni moja wapo ya njia ambayo sisi hutumia kujiburudisha wakati ya ambapo tu hatuna kazi ya kufanya unaposikiza mziki mtu huhisi vizuri sana.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni mchezaji anaye julikana kama Victor. Huyu ni mchezaji ambaye nilienda uwanjani na kushuhudia mchezo wake nikaona anacheza vyema. Pia ni mchezaji aliye na heshima na aliye na adabu na anayejituma katika timu.

Je, unapenda kukimbia? Ndiyo. Napenda kukimbia. Kukimbia ni mojawapo ya vitu ambazo husaidia mwili kukuwa na afya. Pia ni mojawapo ya njia ya kueka mwili. Ueze kuwa tayari kwa kitu chochote kinachotokea. Unapenda kukimbia wakati ambapo nina marafiki.

Niambie kuhusu mazingira kutoka dirishani mwako, mazingira kutoka dirishani mwangu yanapendeza sana. Nimeweka mimea ambayo nimeweza kupanda nje ya dirisha yangu ambayo mimi huiona kila siku. Wakati mwengine mimi huweza kuona ndege wa kila aina wakitua pale na kuweza kufurahia sana.

Niambie kuhusu nchi ungependa kutembelea. Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya China. Hilo hiyo ni nchi ambayo imeendelea sana na ningependa kuona jinsi wanavyo fanya vitu zao. Pia ni nchi iliyo na ustaarabu wake na nchi iliyo na amani sana. Hiyo ni baadhi ya nchi ningependa kutembelea. Kwa hivyo.